Neno sili naliweka salama kwa kutengeneza neno sili ambalo lina tarakimu nyingi lenye herufi za kutosha namba pamoja na mambo mengine. Hivo ndo ambavo naweza kutunza neno siri lango na likadumu kwa mda mrefu likawa salama salmini kabisa na lisiweze kupotea.